Wanyama ambayo mi napenda ni wale wanyama ambayo wamefugwa nyumbani. Mi ni mkulima na napenda wanyama na wale wa kufugwa nyumbani kama ngombe. Wale yani ambao wame wa ukulima yani unapata wanyama hao wanakusaidia maziwa. Hata nyama. Mambo kama haya naam. Kwa hivyo.

Naam, napenda kuvaa kofia, lakini inategemea ni saa ngapi hiyo navaa kofia. Unapata ya kwamba wakati kuna jua, unapata navaa ile kofia ya kukinga mwangaza mkali. Ile kofia kubwa ambayo ni mduara hivi. Unapata navaa kofia kama hiyo ili niweze kukinga yaani jua pale. Wakati wa baridi navaa ile, ile kofia ile ambayo hufunika uso mzuri ambayo nileta joto joto. Naam.

Mara mingi vitu vya thamani unapata ya kwamba ni vitu ambavyo tunapenda kuvieka kwenye roho. Labda unapata ni ile shada ulipewa. Mambo kama haya ama ni zawadi ulipewa na babu yako. Kama mimi nikona saa fulani nilipewa na babu yangu. Napata saa hiyo nimeweka adi wa leo. Manake inanikumbusha babu yangu. Inanikumbusha babu yangu alikuwa mtu mzuri. Mambo kama haya.

Mara mingi unapata ya kwamba tunashinda mtandaoni kwa muda mwingi sana mi unapata mimi mara mingi simi yangu huwa tu kwenye mtandao unapata ya kwamba kuna watu wanatuma ujumbe hapa na pale tunaeza kuzungumza nao mambo kama hayo sasa unakuja unapata ya kwamba mtandao mimi ile wakati ambao napumzika tu pekee ndo huwa situmii mtandao lakini mara kwa mara huwa najipata niko ndani ya mtandao. Naam.

Nimeweza kulalia aina ya vitanda yote na unapata ya kwamba kitanda kizuri. Ndiyo watu wanapenda kupendelea. Manake unapoenda kupumzika usingizi huwa njia ya kupumzika yani kutoa uchovu. Unapate ya kwamba watu ingi tunapenda kupumzika kwenye mandari mazuri. Asa kitanda kizuri ni pahali pazuri pa kupumzika. Kitanda kile kigumu unapata ya kwamba mtu hata pata kupumzika kwa kupumzisha yani mwili wake vizuri. Naam.

Mi hupenda kusafisha vifaa vyangu mara kwa mara, mi ni mtu ambaye anapendelea usafi unapata ya kwamba usafi ni kitu ambacho napendelea sana hasa mimi mara kwa mara huwana kwa siku ile bidhaa ambayo naona ni chafu nasafisha naam mambo kama haya, kila siku huwa najipata nasafisha vifaa vyangu naam.

Zoea ambalo nimezoea yaani ambayo eh nimejenga sana ni ile zoea ya kufanya mazoezi kufanya zoezi na kuangalia vipimo vyangu vya chakula ambavyo nakula napata zoea hiyo imefanya nikaweza kujimudu na nimeijenga kwa muda mrefu sana naam.